Ndiyo, nimewai kuona bahari na ilikuwa uzoefu wakipekee sana kwangu. Mara ya kwanza nilipoiona bahari, nilishangazwa na ukubwa wake na sauti ya mawimbi yaliyokuwa ya kigonga ufukwe. Hali ile ilinifanya nijisikie mtulivu na mwenye furaha kwa wakati mmoja. Kuangalia bahari kulinifanya kutafakari kuhusu uzuri wa maumbile na jinsi ulimwengu ulivyo mkubwa. Nilifurahia kutembea ufukweni kuhisi mchanga chini ya miguu yangu na kupumua hewa safi kutoka baharini ingawa siku sikukaaa muda mrefu kumbukumbu ya bahari imebaki akilini mwangu kwa ujumla kuona bahari kulinipa hisia ya amani kuniongezea shukani kwa mazingira ya asili na kunifanya nitamani kuirudia tena siku nyingine.

Chakula cha jadi ninachokipenda sana ni ugali pamoja na mboga za kienyeji. Chakula hiki hunikumbusha nyumbani na maisha ya jadi liyokulia. Ugali hunipa nguvu na hunishibisha hasa ninapokula na sukumawiki, kunde au nyama. Kinachonivutia zaidi kuhusu chakula hiki ni urahisi wake na latha ya hasili. Mboga za kienyeji pia ni zenye afya na hunisaidia kuimarisha mwili. Mara nyingi napenda kula chakula hiki nikiwa pamoja na familia. Kwani huleta umoja na mazungumzo mazuri mezani. Kwa hivyo chakula cha jadi ni nachokipenda na kunipa furaha hunikumbusha utamaduni wangu na hunifanya ni jivunie viakula vya asili.

Chakula ninachopenda kula jioni ni chakula chepesi lakini kinachonishibisha. Mara nyingi napenda kula wali pamoja na mboga au supu kwa sababu hunifanya nijisikie nimeridhika bila kuchoka sana baada ya siku ndefu ya kazi au masomo. Chakula cha jioni hunipa nafasi ya kupumzika na kurejesha nguvu. Pia napenda kula chakula cha jioni nikiwa na familia. Au watu karibu karibu kwa sababu ni wakati wa kuzungumza na kushirikiana yaliyojiri siku nzima. Wakati mwingine mimi huchagua kula matunda au chakula chepesi zaidi ilikuweka mwili katika hali nzuri kabla ya kulala. Kwa hivyo chakula ninachokipenda cha jioni ni wali pamoja na supu kwa sababu ni kile kinachonipa afya utulivu na furaha baada ya siku ndefu.

Mimi utumia zaidi wi-fi kuliko data ya simu. Ninapendelea wi-fi kwa sababu niyaraka, dhabiti na inanirusu kufanya mambo mengi bila kuwa na wasiwasi wakumaliza data. Kupitia wi-fi naweza kusoma, kutazama video, kufanya kazi za shule au kazi na kuwasiliana na watu kwa uraisi. Wi-Fi unisaidia pia kuwokoa garama kwa sababu sipaswi kununua vifurushi vya data mara kwa mara. Nikiwa nyumbani au kazini, wi-Fi unipa uhakika wa muunganisho mzuri wa interneti. Ingawa wakati mwingine mimi ulazimika kutumia data ya simu, nikiwa safarini, bado wi-fi ndiyo ninayoitegemea zaidi. Kwa jumla, kutumia wi-fi, kuna niraisishia maisha, kuna niwezesha kufanya shuguli zangu kwa ufanizi, na kuna nipa uhuru wa kutumia interneti bila mpaka.

Kwa kawaida mimi huenda maktabani mara chache kulingana na mahitaji yangu ya masomo. Siendi kila siku lakini ninapoitaji kusoma kwa umakini au kufanya utafiti maktaba huwa mahali pazuri sana. Kwa kawaida mimi huenda kama mara tatu kwa mwezi. Utulivu uliopo maktabani hunisaidia kuzingatia zaidi na kuelewa masomo yangu vizuri. Nikiwa maktabani, napenda kusoma vitabu, kufanya marejeleo au kutumia kompyuta kwa ajili ya kazi za kielimu. Pia napenda mazingira yake kwa sababu hunifanya nijiskie nimeamasika kusoma, ingawa wakati mwingine nasoma nyumbani au kwa kutumia intaneti, maktaba bado ina nafasi muhimu katika maisha yangu ya masomo, kwa ujumla mimi huenda maktabani mara chache lakini kwa malengo maalum.

Nguvu zangu kazini ni nidhamu, uwajibikaji na uwezo wa kufanya kazi na wengine. Kila ninapopewa jukumu, mimi huhakikisha nalitekeleza kwa umakini na kwa wakati. Napenda kupanga kazi zangu vizuri ili kuepuka msongamano na makosa yasiyo ya lazima. Pia nina nguvu katika mawasiliano mazuri. Naweza kusikiliza wenzangu na kueleza mawazo yangu kama heshima na uwazi kwa heshima na uwazi. Hii hunisaidia kujenga uhusiano mzuri kazini na kutatua changamoto kwa urahisi zaidi ya hayo nina uwezo wa kujifunza haraka. Nikikosea au nikifundishwa jambo jipya nalipokea kwa moyo wazi na kulifanyia kazi. Kwa hivyo, nguvu zangu kazini hunifanya niwe mfanyikazi wa kuaminika mwenye bidii na anayejali mafanikio ya pamoja.

Kwa upande wangu napenda zaidi chai kuliko kahawa. Chai unipa utulivu na kunifanya nijisikie vizuri na asa asubuhi au jioni baada ya siku ndefu. Napenda harufu yake na latha yake laini ambayo unisaidia kuanza siku kwa amani. Au kupumzika kabla ya kulala. Pia chai unipa na fasi ya kushirikiana na wengine. Mara nyingi ninapokunywa chai huwa ni wakati wa mazungumzo na familia au marafiki. Ingawa kahawa ina faida yake hasa katika kuongeza umakini. Mimi upendelea chai kwa sababu haini choshi na unifaa zaidi kiafya. Kwa hivyo chai ni kinywaji ninachokipenda kwa sababu unipa faraja, unikumbusha nyakati nzuri. Na hunifanya nijisikie nikiwa mtulivu na mwenye furaha.

Kinywaji cha baridi ninachopenda zaidi ni juisi ya matunda hasaa juisi ya machungwa. Napenda juisi kwa sababu ya baridi tamu kwa kiasi na pia ni yenye afya. Wakati wa jua kali au baada ya shughuli nyingi kuinywa juisi baridi hunifanya nijisikie mwenye nguvu na mwenye furaha. Juisi hunisaidia pia kupata vitamini muhimu kwa mwili jambo linalonifanya nijisikie nikiwa na afya njema. Mara nyingi napendelea juisi ya asili badala ya soda kwa sababu haina sukari nyingi wala kemikali. Ninapokunywa juisi nikiwa na familia au marafiki hunifanya nijisikie nimeshirikishwa na nikiwa huru. Kwa hivyo, juisi ya matunda ndiyo kinywa cha baridi ninachokipenda kwa sababu huniburudisha, hunipa afya. Na hunifanya nijisikie vizuri wakati wowote wa siku.

Mimi upendelea zaidi mwanga wakatikati kuliko mwanga mkali. Mwanga wakatikati unipa utulivu na unifanya nijisikie vizuri ni napofanya chuguli zangu za kila siku. Niki wakatika mwanga mkali sana, mara nyingi uisi kuchoka macho au kukosa umakini. Asa ninaposoma au kufanya kazi kwa mudamrevu. Mwanga wakatikati unisaidia kuzingatia vizuri na pia unifanya nijisikie mtulivu kisaikolojia. Inapo kuwa nyumbani, napenda kutumia ta zisizo kali sana ilikuunda mazingira ya stare na amani. Ingawa mwanga mkali unafaida za ake, hasa katika maeneo ya kazi au salama. Kwa upande wangu mwanga wa katikati ndiyo ninauona unafaa zaidi. Kwa hivyo, napenda sana mwanga wa katikati kwa sababu hunipa faraja makini na mazingira mazuri ya kufanya kazi na kupumzika.

Mara nyingi mimi hucheza na marafiki zangu, tunapopata muda wa mapunziko. Sisi huenda kucheza pamoja kwa sababu, hutufanya, tujisikie huru na wenye furaha. Inaweza kuwa ni mchezo ya nje kwa mpira au mchezo ya ndani kama bodi na michezo ya simu. Kucheza na marafiki hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuimarisha uhusiano wetu. Wakati mwingine pia mimi hucheza na ndugu zangu wa hasa nyumbani. Hii hutuletea ukaribu na vicheko vingi na hunifanya nijisikie sehemu ya familia. Kupitia michezo, nimejifunza kushirikiana, kuheshimiana na kukubali kushinda au kushindwa. Kwa ujumla kucheza na marafiki na ndugu hunipa burudani, kunijenga kijamii na hunifanya nifurahie muda wangu wa mapumziko kwa njia chanya.

Napenda sana kula nje ya nyumbani kwenye mikahawa midogo hau mikahawa ya chakula cha haraka. Mara nyingi napenda kula sehemu zilizo savi tulivu na zenye mandhari nzuri. Kwa sababu hunifanya chakula kiwe cha kufurahisha zaidi. Kupitia kula nje napata fursa ya kujaribu vyakula vipya ambavyo si kawaida tunavyopika nyumbani. Pia napenda kula nje nikiwa na familia au marafiki kwa sababu ni wakati mzuri wa kuzungumza, kucheka na kushirikiana. Wakati mwingine napendalea pia kula nje nikiwa pekee yangu, hasaa kuangalia mandhari na kupumzika. Kwa hivyo kula nje ya nyumbani kunanipa burudani, kunapanua uzoefu wangu wa vyakula, na kunifanya nijisikie furaha na mtulivu.

Mimi hufanya marafiki wapya kwa kuwa mkaribu na kirafiki. Napokutana na watu wapya, mimi hupenda kuzungumza kwa heshima, kusikiliza mawazo yao, na kuonyesha nia ya kujua zaidi kuhusu wao. Hii hunisaidia kuanzisha uhusiano mzuri kwa haraka. Pia mimi ujishirikisha katika shuguli za kijamii au za kimasomo kwani wakati mwingine kushirikiana kunaleta fursa ya kukutana na watu wenye mawazo na mapendeleo yanayo fanana. Napojitahidi kuwa na tabia nzuri, heshima na uaminifu watu hujisikia wanataka kuwa karibu na kwa hivyo. Kufanya marafiki wapya kwangu ni kuhusu kuwa mkaribu, kushirikiana, kuonyesha huruma na heshima kwa kila mtu. Hii inasaidia kujenga uhusiano wa kudumu na wa kweli.

Katika kazi yangu, nataka kufikia mafanikio makubwa na kuwa mtaalamu wa kuaminika katika eneo langu. Lengo langu ni kufanya kazi kwa bidii, kujifunza ujuzi mpya kila siku na kutoa matokeo bora katika kila jukumu ninalopaswa kufanya. Pia, nataka kuendeleza uongozi bora na kushirikiana kwa ufanisi na wenzangu. Ni muhimu kwangu kuwa mtu anayejulikana kwa uwajibikaji, nidhamu na uwezo wa kushughulikia changamoto kwa utulivu baada ya muda nataka kufikia nafasi ya juu ambapo naweza kuongoza timu. Au mradi kutoa mabadiliko chanya na kusaidia wengine kufanikisha malengo yao. Kwa hivyo, lengo langu ni kufanikisha kazi yangu kwa ufanisi, kuendeleza taalamu yangu na kuacha alama chanya katika kila mahali napofanya kazi.

Ndiyo, nimewahi kufikiria kuanzisha biashara yangu na wazo ambalo limekua moyoni, mwangu ni kuuza nguo za mitumba. Nimeona kuna fursa kubwa kwa sababu watu wengi wanapenda kununua nguo nzuri kwa bei nafuu. Kupitia biashara hii, ninaeza anza kuwasaidia watu kupata nguo nzuri za bei nafu na pia kujijenga kifedha kwa njia ya hila na ubunifu. Ninafikiria kwanza biashara hii kunahitaji kupanga vizuri, kujua mahitaji ya wateja na kupata bidhaa bora zinazovutia. Pia nitajifunza jinsi ya kusaidiana na wateja, kushirikiana na wauzaji wengine kwa jumla. Kufikiria kuanzisha biashara ya kuuza nguo za mitumba kunanifanya njisikie muko na kuhamasika. Na nina imani iptakuwa fursa nzuri ya kujifunza kuendeleza ujuzi wangu na kufanikisha ndoto yangu ya kifedha.

Ushauri ambao ningependa kumpa mtu mwingine ni kuwa ni kuwa na subira na kushirikiana na mwingine. Mara nyingi watu hukimbilia kufanya mambo haraka bila kupanga vizuri na hii inaweza kusababisha makosa au msongo wa mawazo kwa hivyo. Ningependa kumshahuri mtu kuanza kwa kupanga malengo yake, kufanya kazi kwa nidhamu na kutulia na hata wakati changamoto zinapotokea. Pia ningependa kushahuri umuhimu wa kusikiliza wengine na kuheshimu mawazo yao. Hii inasaidia kujenga na mahusiano mazuri na kushirikiana kwa ufanisi. Mwisho ningependa kushauri watu wengine kuwa na moyo. Mioyo ya kujifunza kila siku kwani elimu na uzoefu huchangia mafanikio maishani. Kwa ujumla, ushauri wangu ni kuwa na subira, heshima na moyo wa kujifunza kwani haya ni msingi wa mafanikio na furaha ya kweli.

Wakati wa baridi kali, mimi hupenda kufanya mambo yanayonifanya nijisike joto na mtulivu. Kwanza, huwa ninajifunika vizuri kwa kuvaa nguo nzito kofia na glove ili kulinda mwili wangu thidi ya baridi. Mara nyingi pia, mimi hupenda hukaa ndani ya nyumba karibu na jiko au kutumia blanketi ili nishikilia joto. Pia napenda kunywa vinywaji vya moto kama chai au kahawa. Kwani hunisaidia kuupasha mwili joto na kunifanya nijisikie vizuri. Wakati mwingine mimi hupenda kusoma kitabu au kusikiliza muziki. Huku nikijifuraisha ndani. Ingawa baridi kali mara nyingine hufanya mtu ahisi uchovu mimi hujaribu kutumia muda huo kupumzika, kufikiria na kufurahia hali ya hewa.

Mimi hupenda kuenda cinema mara chache kulingana na filamu zinazo tolewa na muda wangu wa bure. Mara nyingi napenda kwenda cinema wakati kuna filamu nzuri ama za burudani ambazo sitaki kukosa. Cinema nibnjia nzuri ya kupumzika, kujiburudisha na kusahau matatizo ya kila siku kwa muda. Napenda pia kuenda cinema na familia au marafiki. Kwani inakua wakati mzuri wa kucheka kushirikiana na kufurahia pamoja. Hali ya ukumbi wa sinema na sauti nzuri ya filamu inafanya nijisikie kama niko sehemu ya hadithi hiyo. Ingawa siendi mara kwa mara kila ninapo kwenda hunipa furaha burudani na kumbu kumbu nzuri. Kwa hiyo kwenda sinema kwangu ni jaambo la kufurahisha linalonifanya nipumzike na nijisikie vizuri Muzika.

Ndiyo napenda sana kununua vitu mtandaoni. Kwa upande wangu, ni njia rahisi na ya haraka, kupata bidhaa ninazohitaji, bila kuenda dukani. Mara nyingi napenda kutumia mtandao kununua nguo, vifaa vya shule, au bidhaa ndogo za kila siku. Kupitia ununuzi wa mtandaoni, naweza kulinganisha bei na kupata bidhaa bora zaidi kwa urahisi. Pia, kununua mtandaoni, kunanisaidia muda, na kuepuka foleni ndefu hasa wakati wa shuguli nyingi. Hata hivyo ninajitahidi mara kuwa makini na kununua kutoka kwa maduka ya kuaminika ili kuepuka matatizo. Matatizo kama kuibiwa na kupatana na wakora. Kwa ujumla kununua vitu mtandaoni kunanirahisishia maisha, kunanisaidia kupanga matumizi yangu vizuri na kunifanya niwe na uhakika wa kupata bidhaa unazojitaji kwa urahisi na haraka.

Aina ya keki ninayoipenda zaidi ni keki ya chokoleti. Napata, napenda keki hii kwa sababu ladha yake ni tamu sana na hunifanya nijisikie furaha kila ninapoila kipande. Kila kipande cha keki ya chokoleti huniletea utulivu na burudani. Masaa ninapokuwa na marafiki au familia pia napenda keki hii kwa sababu inaweza kuunganishwa na matunda au krimu. Jambo linaloongeza ladha na mvuto wake mara nyingi hupendelea kula keki nikiwa na nikiwa na chai au kahawa kwani mchanganyiko huo hunifanya nijisikie vizuri zaidi. Kwa jumla keki ya chokoleti ndiyo ninayoipenda kwa sababu huniburudisha, hunifanya nijisikie furaha na ni njia nzuri ya kusherehekea nyakati maalumu.

Sina shauko kubwa ya kucheza mchezo ya video, na kwa upande wangu sipendi kutumia muda mwingi kwenye kompyuta au simu kwa ajili ya michezo. Nimegundua kwamba mara nyingi mchezo ya video huchukua muda mwingi na inaweza kufanya mtu ashindwe kufanya shughuli nyingine muhimu kama kusoma, kufanya mazoezi au kushirikiana na familia na marafiki. Badala yake, napenda kutumia muda wangu kwenye shughuli za nje au michezo ya kijamii ambayo hunisaidia kuwa na afya na kushirikiana na wengine. Ingawa wengine hupenda michezo ya video, mimi hupendelea shughuli zinazo ongeza maarifa, burudani ya kweli na afya ya mwili. Kwa hivyo sipendi michezo ya video, ila napenda kutumia muda wangu na kufanya mambo yanayonifaidisha kisaikolojia, kielimu na kiafya.

Jambo la dini ambalo ni muhimu sana kwangu ni kuishi kwa maadili mema. Nakuwa na imani dhabiti imani yangu inanisaidia kuongoza maisha yangu kwa njia sahihi, kufanya maamuzi mazuri na kushughulikia changamoto kwa utulivu. Pia dini inanifundisha ku heshimu wengine kusaidia walioko katika shida. Na kuwa mtu mwema katika jami. Ninapo fuata madili haya ya dini na hisi amani na ndani na furaha ya kweli ambayo huniwezesha kushirikiana vizuri na familia, marafiki na wenzangu, kazini au shuleni. Kwa hivyo, jambo la dini ambalo ni muhimu kwangu ni kuishi kwa imani na maadili mema kwani hili linanisaidia kuwa mtu bora na kuleta tofauti chanya maishani mwangu na kwa wengine.

Tabia ni nayoipenda zaidi kwa wengine ni ukarimu na huruma. Napenda watu ambao wanajali wengine. Wanapotoa msaada bila kutarajia malipo na wanaonyesha huruma kwa wale waliyoko katika shida. Tabia hii hunifanya ni jisikie furaha na uniwajibisha na pia kusaidia wengine pale ninapoweza. Pia napenda watu ambao ni waaminifu na wanaohishimiana. Hii ni tabia muhimu kwani huunda mahusiano ya kweli na ya kudumu. Wakatu watu wanaonyesha uvumilivu na heshima, ninahisi huru kushirikia nao na kujifunza kutoka kwao. Kwa hivyo, tabia ninayoipenda kwa wengine ni ile inayojenga uhusiano mzuri, huruma na heshima. Kwani hizi tabia hufanya dunia kuwa mahali pazuri na watu wajisikie furaha na wakuthaminiwa.

Ndiyo napenda sana kucheza na watoto wakati nipo na watoto najisikia furaha na msisimko wa pekee kwani wanaburudisha kwa vicheko na nguvu zao zisizo na kikwamo. Kucheza nao hunifanya nijisikie kama niko tena mtoto na kunisaidia kupumzika na kusahau msongo wa mawazo wa kila siku pia napenda kucheza na watoto kwa sababu hunifundisha uvumilivu ubunifu na jinsi ya kushirikiana kwa furaha. Wakati mwingine tunacheza michezo ya nje kama mpira au michezo ya ndani kama kubadilishana hadithi na vicheko kwa jumla. Kucheza na watoto ni jambo ninalopenda sana kwa sababu hunipa furaha hufanya siku yangu kuwa yenye maana. Na kunijenga kuwa mtu wenye moyo wa kucheka, kushirikiana na kuthamini watoto.

Mimi huenda hospitalini mara moja au mbili kwa mwaka kulingana na hali ya afya yangu. Mara nyingi nakuja kwa uchunguzi wa kawaida au wakati ninapohisi sitendi vizuri kiafya. Nimegundua kuwa kuenda hospitalini mara kwa mara hunisaidia kugundua matatizo mapema na kuzuia kuwa makubwa. Pia napenda kuangalia afya yangu kwa madaktari waliokuwa na ujuzi na uzoefu kwani hunipa, uhakika amani ya akili. Ingawa siendi hospitali ni mara nyingi kila nikiwa nipo hupata mwongozo mzuri juu ya jinsi ya kujitunza na kudumisha afya yangu. Kwa ujumla, kuenda hospitalini mara moja au mbili kwa mwaka hunisaidia kuwa na afya bora kujua hali yangu ya mwili na kuishi maisha ya furaha na amani.